Moja ya hekima kubwa niliojifunza maishani ni subira na ustahimilivu ambazo ni funguo muhimu za mafanikio katika jambo lolote unalofanya. Nimegundua kuwa maisha yana changamoto nyingi zisizo tabirika lakini ukiwa na wezo wakutulia na kufanya kazi kwa bidi bila kukata tamaa hatimae milango ya fursa hufunguka. Pia nimejifunza umuhimu wa kuishi kwa unyenyekevu na kuthamini kila mtu unayekutana nae. Kwani kila mtu anahadithi au funzo fulani la kipeke ambalo linaweza kubadilisha mtazamo wako na kukusaidia kuwa mtu bora zaidi katika jami.

Jambo la kwanza ninalofanya mara tu ninapoanza kazi ni kuangalia na kupanga orodha yangu ya majukumu ya siku, ili nijue ni mambo gani yenye umuhimu wa kwanza yanayohitaji kushughulikiwa haraka. Baada ya hapo, mimi hupenda kusafisha na kueka vizuri meza yangu ya kazi ili kuwa na mazingira safi yanayonisaidia kuwa na umakini mkubwa. Pia mimi huchukua dakika chache kusoma barua pepe zangu mpya na kujibu zile za dharura kabla ya kuanza rasmi miradi mikubwa. Jambo ambalo hunifanya nijihisi nimejiandaa vyema na kuwa na mpangilio mzuri wa kazi zangu asubui nzima.

Mimi napendelea kunyoa ndevu zangu kabisa mara kwa mara kwa sababu inanifanya nionekane msafi na mwenye nadhifu. Hasa ni napokuwa katika mazingira ya kikazi na penda hisia ya ngozi yangu kuwa nyororo baada ya kunyoa na ninaona kuwa utaratibu huu unanirahisisha kujiandaa haraka asubuhi bila kutumia muda mwingi kutunza ndevu. Ingawa watu wengi hupenda kuvaa ndevu kama sehemu ya mtindo wao kwangu mimi mwenekano wa bila ndevu unanipa ujasiri zaidi na unalingana vyema na haiba yangu ya kila siku.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia zana za kidigitali kama zoom kwa ajili ya mikutano ya video na slack kwa ajili ya mawasiliano ya haraka ya kila siku. Ili kuhakikisha ufanisi, mimi hupanga ratiba yangu vizuri na kuhakikisha kuwa natoa ripoti za mara kwa mara kuhusu maendeleo ya majukumu yangu ili kila mwanachama wa timu awe na uelewa mmoja. Changamoto ya umbali tunaikabili kwa kueka msisitizo mkubwa kwenye mawasiliano ya wazi na ya wazi. Pamoja na kutumia mifumo ya pamoja ya kuifathi nyaraka, jambo ambalo lina tusaidia kufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa bila kujali mahali tulipo kijiografia.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu mkubwa, mara nyingi ni kijumuika na familia yangu na rafikiza yangu wakaribu kwa chakula chajioni nyumbani. Na kumbuka sherehe yangu ya mwaka juzi ilikuwa ya peke sana, kwa ni tulifanya ta frija ndogo ufukweni na kufurai ya keki ya chokoleti, ambayo ndiyo aina ya keki ni ipendayo zaidi. Katika siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi ya kitabu kipya au safarifu pia ya mapumziko. Kwani kwangu sherehe hii ni wakati wa kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kueka malengo mapya ya maisha yangu ya badaye nikiwa na furaha na amani.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe iliochanganywa na kionjwa kidogo cha tangawizi kwa sababu ina ladha nzuri na inanipa uchangamfu wa peke ninapokuwa na kiu. Napenda kuinywa ikiwa ya baridi sana hasa wakati wa mchana wa jua kali kwani inanisaidia kurejesha nguvu na kunifanya nijihisi mwepesi. Mimi hupendelea kuitayarisha mwenyewe nyumbani kwa kutumia matunda mabichi ili kuhakikisha inapendeza na haina sukari nyingi ya ziada. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yangu huku ni kifurahia utamu wa asili wa matunda ya kitropiki.

Kila siku asubuhi, mimi hupenda kuanza siku yangu kwa kufanya mazoezi ya kukimbia kwa dakika kama thelathini hivi katika mazingira ya jirani na nyumbani kwangu. Mimi hufanya mazoezi haya angalau mara nne kwa wiki na mara nyingi napendelea muda wa saa kumi na mbili asubuhi kwa sababu hewa inakuwa safi na kuna utulivu mkubwa barabarani. Baada ya mazoezi, mimi hujihisi mwenye nguvu nyingi, mwepesi na nikiwa na umakini mkubwa wa kuanza kazi zangu za siku. Jambo ambalo limenisaidia sana kuimarisha afya yangu ya mwili na akili.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hupendelea kutumia mifuko ya vitamba kila ninapowenda kufanya manunuzi sokoni au dukani badala ya kutumia mifuko ya plastiki inayoweza kudhuru mazingira. Pia, nimeacha kununua maji ya chupa kila wakati na badala yake ninatembea na chupa yangu ya maji ya kudumu ambayo ninaweza kuijaza tena nikiwa kazini au safarini. Na amini kuwa mabadiliko haya madogo katika maisha yangu ya kila siku, kama vile kuepuka kutumia mirija ya plastiki na kuchagua bidha zenye vifungashio rafiki kwa mazingira ni hatua muhimu katika kulinda asili yetu na kuhakikisha dunia imebaki kuwa safi.

Malengo yangu makuu katika kazi yangu ni kuendelea kukuza ujuzi wangu wa kitaalamu na kuwa mtaalamu mbobezi anayeweza kutoa suluhisho bunifu kwa changamoto mbalimbali za kiofisi. Katika muda mfupi ujao, ninalenga kukamilisha miradi yangu yote kwa ufanisi wa hali ya juu na kwa wakati. Huku nikijitahidi kujifunza teknolojia mpya zinazochipuka katika sekta yangu. Lengo langu la muda mrefu ni kupanda ngazi ya uongozi ili niweze kusaidia kutoa mwongozo na motisha kwa timu yangu. Jambo ambalo ninaamini litachangia kwa kiasi kikubwa katika mafanikio ya jumla ya kampuni yetu.

Somo nililopenda zaidi shuleni lilikuwa geografia kwa sababu lilinipa fursa ya kujifunza kuhusu maeneo mbalimbali ya dunia, hali ya hewa na tamaduni za watu tofauti. Nilikuwa nafurahia sana kusoma kuhusu jinsi milima na mito inavyoundwa na namna asili inavyoweza kuadhiri maisha ya kila siku ya binadamu katika sehemu mbalimbali. Kujifunza somo hili kulinifanya nianze kuwa na ndoto ya kusafiri na kutembelea nchi nyingi duniani ili nione kwa macho yangu yale yote niliokuwa nikiyasoma darasani. Jambo ambalo limepanua uwelewa wangu na kunifanya nidhamini sana utofauti wa ulimwengu wetu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza ngoma hasaa muziki wa asili au nyimbo zenye midundo ya haraka kwa sababu inanifanya njihisi mwenye furaha na mchangamfu. Kucheza ngoma kwangu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili huku nikifuraia sanaa ya muziki na mara nyingi mimi hujikuta nikicheza ninapokuwa na marafiki zangu kwenye sherehe au hata nyumbani peke yangu ili kupunguza msongo wa mawazo. Naamini kuwa kucheza ngoma ni lugha ya ulimwengu inayoweza kuunganisha watu na kuelezea hisia ambazo maneno hayawezi kusema. Hivyo mimi huchukua kila nafasi ninayopata ili kuonyesha ujuzi wangu na kufuraia maisha kupitia miondoko ya muziki.

Mimi hutumia kompyuta yangu zaidi kwa ajili ya majukumu ya kikazi na masomo, kwani inanisaidia kufanya utafiti wa kina mtandaoni na kuanda nyaraka mbalimbali kwa ufasaha. Pia, mimi huitumia kompyuta kwa ajili ya burudani wakati wa mapumziko, kama vile kutazama filamu, kusikiliza mziki na kuwasiliana na marafiki zangu kupitia barua pepe na mitandao ya kijamii uwepo wa kompyuta umerahisisha sana maisha yangu kwa sababu inaniruhusu kukamilisha kazi nyingi kwa muda mfupi na pia ni chombo muhimu sana kwangu katika kuendelea kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia kila siku.

Mimi huwakaribisha wafanyikazi wapya kwa tabasamu na uchangamfu nikijitambulisha kwao nakisha kuwapa ziara fupi ya ofisi yetu ili wajuwe maeneo muhimu. Baada ya hapo, mimi hupenda kukanao kwa muda mfupi ili kuwaeleze utamaduni wa kampuni yetu, kuwajulisha washiriki wengine watimu na kuwapa moyo kuwa tupo hapa kuwasaidia wakati wawote wanapokuwa na maswali. Pia, mimi huwakikisha kuwa wana kila chombo wanachohitaji kuanza kazi zao, jambo ambalo huwasaidia kujihisi wamekaribishwa, wanadhaminiwa na kuwa tayari kuanza safari yao mpya ya kikazi kwa ujasiri mkubwa.

Mimi hupenda kushiriki katika jamii yangu kwa kujitolea katika shughuli mbali mbali za maendeleo kama vile kufanya usafi wa mazingira, kila mwisho wa mwezi ili kueka mitaa yetu katika hali ya usafi Pia, mimi huchukua muda wangu kuwasaidia watoto wajirani na masomo yao yaziada Hasaa katika masomo ya hisabati na lugha, ili kukuza kiwango cha elimu katika eneo letu Zaidi ya hayo, mimi ushiriki kikamilifu katika mikutano ya kijamii ambapo tunajadili changamoto zinazo tukabili na kutafuta suluhisho la pamoja. Jambo ambalo linanipahisia ya kuridhika kwa kuwa sehemu ya mabadiliko chana na kuimarisha umoja na upendo miongoni mwetu.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya shule ni wakati wa mahafali yetu ya kuhitimu, ambapo tulisherekea kwa pamoja mafanikio ya safari yetu ndefu ya kimasomo, tukiwa na walimu na wazazi wetu. Na kumbuka pia, jinsi tulivyokua tukijumuika wanjani nyakati za jioni kucheza michezo mbalimbali na kushindana kwa ari kubwa, jambo ambalo lilijenga urafiki wa dhati ambao unaendelea mpaka leo hii. Shule ilikuwa sehemu ya kipeke ambapo mbali na kupata maarifa ya darasani nilijifunza pia stadi muhimu za maisha kama vile ushirikiano ni dhamu na namna ya kukabiliana na changamoto kwa ujasiri kumbukumbu ambazo nitaendelea kuzidhamini daima maisha ni mwangu.

Mimi huandaa ripoti zangu za kazi kwa kuanza na ukusanyaji wa takwimu na taarifa zote muhimu zilizopatikana katika kipindi husika ili kuhakikisha usahihi wa maudhui. Baada ya hapo, mimi hupanga maelezo hayo katika mtiririko wenye mantiki nikianza na muhtasari wa utekelezaji, mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizojitokeza na mapendekezo ya hatua za baadaye. Napendelea kutumia chati na majedwali pale inapobidi ili kufanya ripoti iwe rahisi kueleweka kwa haraka kisha mimi huipitia tena kwa umakini ili kusahihisha makosa yoyote kabla ya kuiwasilisha kwa uongozi kwa ajili ya kufanya maamuzi sahihi ya kikazi.

Kitu ambacho mimi hupenda kununua zaidi ni vitabu na vifaa vya kiteknolojia kwa sababu hivi ni vitu vinavyo nisaidia kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Kila ninapopata nafasi ya kwenda madukani, mimi hujikuta ni kivutiwa zaidi na sehemu ya vitabu vya hadithi au vile vya kujiendeleza kimaisha pamoja na vifaa kama speaker za baridi au charger za kisasa zinazo rahisisha matumizi ya simu yangu. Naamini kuwa kuwekeza kwenye vitu vina vyongeza maarifa na kurahisisha kazi ni matumizi bora ya fedha na kila mara ninaponunua kitu kipya. Mimi hujihisi mwenye furaha na ari ya kukitumia vizuri ili kuleta tija katika maisha yangu ya kila siku.

Ili kujiandaa vizuri kwa mkutano, mimi huanza kwa kupitia agenda ya mkutano mapema ili kuelewa mada zitakazojadiliwa na malengo yanayotarajiwa kufikiwa. Baada ya hapo, mimi huanda takwimu au nyaraka zote muhimu ambazo nitalazimika kuziwasilisha au kuzitolea maelezo wakati wa mazungumzo. Pia, mimi hupenda kuandika nukta chache za maswali au maoni yangu ili niweze kuchangia kwa ufasaha. Na hatimaye, mimi huhakikisha kuwa vifaa vyangu vya kiteknolojia kama kompyuta na mtandao viko sawa ili kuepuka usumbufu wowote mkutano unapofika.

Ushauri mkubwa ambao ningependa kumpa mtu mwingine nikuamini katika uwezo wake na kutokataa tamaa hata unapokutana na changamoto ngumu maishani. Ni muhimu sana kuwa na nidhamu katika kila jambo unalofanya, kujiwekea malengo ya wazi na kuwa tayari kujifunza vitu vipya kila siku ilikuendana na mabadiliko ya ulimwengu. Kumbuka kuwa mafanikio hayaji kwa haraka yanahitaji subira juhudi za makusudi na moyo wa ujasiri. Kwa hio weka bidii katika ndoto zako dhamini kila hatua unayopiga na kila mara jitahidi kwa toleo bora zaidi la nafsi yako kuliko ulivyokuwa jana.

Mimi hupendelea zaidi kuvaa viatu vya michezo au raba kwa sababu ni viatu vyenye starehe kubwa na vinavyo ni ruhusu kutembea umbali mrefu bila kuchoka haraka. Pia, mimi hupenda viatu hivi kwa kuwa vinaendana na mavazi mengi ya kawaida na hunipa muonekano wakisasa na wakisporti kila ninapokuwa nje ya majukumu ya kiofisi. Hata hivyo, kwa upande wa kazi au shuguli rasmi, mimi hupendelea vyatu vya ngozi venye rangi nyeusi au kahawia ili kuonyesha ueledi na heshima. Lakini ukweli ni kwamba moyoni mwangu, raba ndizo viatu ni navyojisikia huru zaidi kuvivaa siku nzima.

Mimi hupeda kutazama video zangu mtandaoni kupitia jukwa la YouTube kwa sababu kuna maudhui mengi sana ya kuelimisha na kuburudisha kutoka duniani kote. Pia, mimi hutumia Instagram na TikTok kutazama video fupifupi na kusisimua ambazo hunisaidia kupata habari za haraka na kuona kile marafiki zangu wanachokifanya. Kwaupande wa filamu na mfululizo watamdhilia, mimi hutumia zaidi Netflix kwani inatoa picha zenye ubora wa hali ya juu. Jambo ambalo hufanya muda wangu wa mapumziko kuwa wakufurahisha sana ni napokuwa nyumbani nikitulia.

Zawadi nzuri zaidi niliowai kupokea maishani mwangu ni simu yangu ya kisasa ya mkononi ambayo nilipewa na wazazi wangu kama pongezi baada ya kufanya vizuri katika masomo yangu. Zawadi hii imekua na umuhimu mkubwa sana kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano ya kila siku kufanya utafiti wa kimasomo na pia inanipa fursa ya kujifunza ujuzi mpya kupitia mtandao. Kila mara ninapoitumia simu hii, mimi hukumbuka upendo na msaada mkubwa wa familia yangu, jambo ambalo hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii, ili niweze kuja kuwa zawadi, wao pia kitu cha thamani hapo baadaye.

Kwa sasa, ningependa sana kujifunza lugha mpya ya kigeni kama kifaransa kwa sababu naamini itanisaidia kupanua wigo wangu wa mawasiliano na kunifungulia fursa mpya za kikazi kimataifa. Pia, ninashauku ya kujifunza zaidi kuhusu uchambuzi wa data kwa kutumia programu za kisasa kwani teknolojia inazidi kukua na ujuzi huu ni muhimu sana katika kufanya maamuzi sahihi kwenye ulimwengu wa sasa wa biashara. Kujifunza vitu hivi vipya kuna nifanya nijisikie mwenye changamoto chanya na kuna nipa nafasi ya kuendelea kukua kitaaluma na kibinafsi jambo ambalo ni lengo langu kuu la kila mwaka.

Programu ya simu ninayoitumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu ndiyo njia yangu kuu ya kuwasiliana na familia, marafiki na hata wafanyakazi wenzangu kwa urahisi na haraka. Pia, mimi hutumia sana programu ya YouTube kwa ajili ya kujifunza vitu vipya na kupata burudani baada ya kumaliza majukumu yangu ya siku. Kutumia programu hizi, kunanisadia kukaa na habari za hivi punde na kurahisisha maisha yangu popote pale nilipo.

Sehemu nzuri zaidi niliowahi kusafiri ni Zanzibar, ambapo nilivutiwa sana na fukwe zenye mchanga mweupe na maji safi ya bahari ya hindi yenye rangi ya buluu. Nilipata fursa ya kutembelea mji mkongwe wa Stone Town, kujifunza kuhusu historia ya viungo na kuonja vyakula vya asili kienyeji ambavyo vina ladha ya kipekee sana. Safari hiyo ilikuwa ya kusisimua na yenye utulivu mkubwa ilinipa nafasi ya kupumzika na kuburudika na nina ndoto ya kurudi tena huko wakati mwingine kwa ajili ya likizo ndefu.

Mfereji wa TV ambao mimi ufuata mara kwa mara ni National Geographic kwa sababu napenda sana kujifunza kuhusu maisha ya wanyama, mazingira na uvumbuzi wa kisayansi duniani. Pia, mimi hupenda kufuata vyombo vya habari vya kimataifa na vya ndani ili kupata taarifa sahihi za matukio yanayoendelea ulimwenguni kila siku. Kipindi ninachokipenda zaidi ni kile kinachohusu safari za kitalii kwani kinanionyesha tamaduni mbalimbali na sehemu nzuri za kutembelea jambo ambalo hunipa hamasa ya kutaka kusafiri na kuona maajabu hayo mimi mwenyewe.

Mimi ni na mahusiano mazuri sana na yenyeheshima kwa waze wangu. Kwani na amini kuwa waoni chemichemi ya busara na maarifa ya liopatikana kwa miaka mingi. Hupenda kutenga muda wa kuzungumza nao ili kusikiliza hadidhi zao za kale na kupata muongozo wa kimaisha unaoni saidia kufanya mamuzi sahihi. Kwangu mimi wazeeni nguzo muhimu katika familia na jami. Hivyo ninaona nijukumu langu kuwatunza, kuwa heshimu na kuhakikisha wanajisikia wenye thamani wakati wote.

Sifa muhimu zaidi kwa kiongozi mzuri ni uandilifu na uwezo wa kusikiliza wale anaowaongoza ili kuelewa changamoto zao na kutafuta suluhisho la pamoja. Kiongozi bora lazima awe na maono ya wazi awe na ujasiri wa kufanya maamuzi magumu kwa maslahi ya wengi na awe kielelezo cha nidhamu na bidii katika kila jambu analofanya. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na unyenyekevu na uwezo wa kuwatia moyo wenzake ili wafanye kazi kwa ushirikiano, jambo ambalo huleta mafanikio ya kudumu katika taasisi au jamii yoyote.

Majira ninayo yapenda zaidi ni kiangazi kwa sababu hali ya hewa inakua ya jua na inaruhusu kufanya shughuli nyingi za nje bila usumbufu wa mvua. Nakumbuka wakati mmoja katika majira haya tulipo safiri kwenda bugani na kuona wanyama wengi wakijumuika karibu na vianzo vya maji. Jambo lililokuwa la kuvutia sana. Shuguli ninayopena zaidi ni kutembelea fukwe za bahari na kufurahia upepo mwanana huku nikijisikia mwenye furaha na amani wakati wa hali hiyo ya hewa.

Mimi hupenda zaidi kula nyama ya kuku hasa ikiwa imepikwa kwa njia ya kuchomwa au kukaangwa kwa viungo vingi vya asili. Nyama ya kuku ni rahisi kuipata na inaweza kuandaliwa na vyakula mbalimbali kama vile wali, chipsi au ugali. Jambo linaloifanya iwe chaguo langu la kwanza katika milo mingi. Kila mara ninapoenda mkahawani, mimi hujikuta nikichagua nyama hii kwa sababu ina ladha nzuri na ninyepesi mwilini ikilinganishwa na nyama nyingine nyekundu.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, mimi huanza kwa kuwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu ili kuelezea kwa uwazi changamoto ninayokumbana nayo. Ninamini kuwa kuomba msaada ni ishara ya weledi na inasaidia kuhakikisha kuwa kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa bila kufanya makosa ya siyo ya lazima. Pia, mimi hupenda kutumia nyarakaza mwongozo au mafunzo ya awali ilikuona kama ninaweza kupata suluhisho, lakini ushirikiano watimu ndio njia bora zaidi ya kutatua matatizo magumu.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi ya mapema kwa sababu wakati huo akili yangu inakuwa imepumzika ya kutosha na inautulivu mkubwa wakufanya maamuzi magumu. Katika masaa haya, mazingira huwa na kelele chache jambo linalo niruhusu kuzingatia majukumu yangu ya kipaumbele kwa ufanisi wa hali ya juu. Huu ni muda ambao mimi hutumia kukamilisha kazi zinazohitaji ubunifu na umakini mkubwa kabla ya kuanza shughuli nyingine za kawaida za mchana.

Ili kujitunza na kujiendeleza, mimi hupenda kutenga muda wa kusoma vitabu na makala mbalimbali, zinazonipa marifa mapya kuhusu maisha na taaluma yangu. Pia, mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara na kuhakikisha ninapata mlo kamili ili kuimarisha afya yangu. Jambo ambalo hunipa nguvu ya kutekeleza majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi. Kujitunza kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na mtazamo chanya kuelekea malengo yangu ya baadae.

Ili kujikinga na jua kali, mimi hupenda kuvaa mavazi mepesi yenye rangi angavu na kutumia kofia au mwavuli ili kuzuia miale ya jua isifikie ngozi yangu. Pia, mimi huakikisha ni nakunyua maji mengi kwa siku ili kuweka mwili wangu ukiwa na unyevu wakutosha na kuepuka madhara ya upungufu wa maji ya nayoweza kusababishwa na joto kali. Ikiweze kana, mimi hupendelea kukaa kwenye maeneo yenye kivuli au kutumia mafuta ya kujikinga na jua sunscreen ninapokuwa nje kwa muda mrefu.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kile kinachohusu historia ya kale ya Afrika kwa sababu kinanipa uelewa wa kina kuhusu tamaduni na asili yetu. Mhusika ninayempenda zaidi ni kiongozi mmoja jasiri ambaye alipigania haki za watu wake kwa hekima na ujasiri mkubwa. Ningepena kusoma vitabu vingine vya muandishi huyu. Kwani anatumia lugha inayovutia na yenye mafunzo mengi ya kimaisha ambayo yanaweza kumsaidia kila msomaji.

Ndiyo, mimi hufurahia sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu hiyo ninjia moja wapo ya kujifunza kuhusu tamaduni tofauti za watu duniani kote. Kila mara ninaposafiri au kutembelea mkahawa wakigeni, mimi hupendelea kuagiza sahani ya chakula ambayo sijawai kuila hapo awali ili kupanua ladha yangu ya vyakula. Ingawa wakati mwingine ladha inaweza kuwa geni, uzoefu wakugundua viungo vipya hunifuraisha sana na kunipa hamu ya kuendelea kuvumbua milo mingini.

Mimi hupenda kwenda madukani mwishoni mwa wiki hasa asubuhi na mapema kabla ya watu kuwa wengi ili niweze kuchagua bidhaa ninazohitaji kwa utulivu na haraka. Pia, wakati mwingine, mimi huenda madukani wakati wa msimu wa punguzo la bei ili kuokoa pesa huku nikipata bidhaa zenye ubora wa hali ya juu. Kwenda madukani kunanipa nafasi ya kuona bidhaa mpya sokoni na kupanga bajeti yangu vizuri kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani.

Ili kushirikiana vyema na timu yangu, mimi uhakikisha kuwa kuna mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara ili kila mwana chama awe na uelewa wa malengo yetu ya pamoja. Mimi hupenda kusikiliza maoni ya wengine kwa maakini na kutoa mchango wangu kwa njia ya kujenga, huku nikijitolea kusaidia wenzangu pale wanapokwama. Ninaamini kuwa kuheshimiana na kuthamini utofauti wa ujuzi ndani ya timu ndio siri ya kupata matokeo bora katika mradi wowote ule.

Ndiyo, nimepata nafasi ya kutembelea ziwa Victoria ambalo niziwa kubwa zaidi nchini na nilivutiwa sana na ukubwa wake pamoja na shughuli za uvuvi zinazoendelea pale. Pia, nimepata kutembelea mito mbali mbali na kuona jinsi maji ya navyotiririka kwa kasi kuelekea baharini, jambo linalo onyesha nguvu kubwa ya asili. Kutembelea maeneo haya ya maji hunipa utulivu wa kipekee na kunifanya nidhamini vyanzo vyetu vya asili vya maji safi.

Kawaida, mimi hupenda kulala mapema, lakini kuna wakati ninakaa hadi saa sita za usiku, hasa ikiwa nina majukumu muhimu ya kukamilisha au ninasoma kitabu kinachonivutia sana. Hata hivyo, mimi hujaribu kuhakikisha kuwa sipitishi muda huo ili nipate angalau masaa saba ya kulala. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yangu na ufanisi wangu wa kazi siku inayofuata. Utulivu wa usiku unanisaidia kutafakari na kupanga mipango yangu ya baadaye kwa umakini zaidi.

Binafsi, mimi napena mbwa zaidi kuliko paka kwa sababu mbwa ni mnyama mwenye urafiki sana na uaminifu mkubwa kwa mmiliki wake. Mbwa anaweza kufundishwa mambo mengi na pia anatoa ulinzi mzuri nyumbani. Jambo ambalo linamfanya awe rafiki wa kipekee wa binadamu katika maisha ya kila siku. Ingawa paka pia ni wazuri, wapole na wanapendeka, mimi huvutiwa zaidi na uchangamfu wa mbwa na jinsi wanavyo furahia kucheza nje na watu wao.

Mimi hupenda sana kusoma vitabu vya historia na hadithi za kusisimua kwa sababu vina nipa fursa ya kusafiri kwenda nyakati tofauti na kujifunza kuhusu maisha ya watu wa kale. Pia, mimi huvutiwa na vitabu vya utafiti vinavyo elezea maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwani vinanisaidia kuelewa jinsi ulimwengu unavyobadilika kila siku. Kusoma vitabu hivi, huniongezea msamiati wa lugha na kunipa busara ninayoweza kuitumia katika kutatua changamoto mbali mbali za kimaisha kwa umakini mkubwa.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi nikile kinachohusu maisha ya wanyama na mazingira ya asili Kwa sababu kinanipafusa ya kuona maajabu ya dunia nikiwa nyumbani kwangu Mimi huvutiwa sana na jinsi makala hizi zinavyo ezea mzunguko wa maisha msituni na changamoto wanazopata wanyama Jambo ambalo hunifundisha muhimu wa kuifathi viumbe hai Kila mara, ninapotazama kipindi hiki, mimi hujisikia mwenye utulivu na kupata maarifa mapia kuhuu sayansi ya viumbe ambavyo sikuwa nayo hapo awali. Na hii ndiyo sababu siwezi kukosa kuitazama kila wiki.

Mimi ninapendelea kutumia mfumo wa simu janja kwa sababu unaniwezesha kufanya mambo mengi kwa uraisi mahali popote nilipo kama vile kuwasiliana na marafiki kufanya kazi na hata kusoma habari za ulimwengu. Mfumo huu unanivutia zaidi kwa sababu una uwezo wa kupakua programu mbali mbali zinazo nisaidia kuongeza ufanisi wangu wa kila siku na kunitolea burudani wakati wa mapumziko. Aidha, uwezo wa kamera na intaneti ya kasi unanifanya nijisikie nimeunganishwa na dunia, jambo ambalo ni muhimu sana katika zama hizi za teknolojia ya kisasa.

Mimi huwa nangoja na kukagua barua pepe zangu mara nyingi kwa siku hasa wakati wa masaa ya kazi ili kuhakikisha kuwa sipitwi na taarifa yoyote muhimu kutoka kwa wenzangu au wateja. Kawaida, mimi huanza kukagua barua pepe asubuhi na mapema kabla ya kuanza majukumu yangu. Na kisha, ninaendelea kufanya hivyo kila baada ya saa mbili ili kuweza kujibu maswali na maombi kwa wakati unaotakiwa. Mawasiliano ya haraka kupitia barua pepe ni sehimu muhimu sana ya ufanisi wangu kazini. Kwani, inanisaidia kupanga mipango yangu vizuri na kudumisha ushirikiano mzuri na timu yangu siku nzima.

Mnyama ninaetaka kumfuga ni mbwa wa aina ya German Shepherd kwa sababu mbwa hawa wanaonekana wenye nguvu, akili nyingi na uaminifu mkubwa kwa wamiliki wao. Napenda mnyama huyu kwa sababu ya tabia yake ya kuwa mlinzi shupavu na mwenendevu wake wa utulivu, lakini pia anaweza kufanya vitu vya kuchekesha kama vile kukimbiza mkia wake au kucheza na watoto. Ingawa wapo wanaopenda wanyama pori, mimi naamini wanyama wa kufugwa ni bora zaidi kwa sababu wanatoa kampani nzuri nyumbani na ni rahisi kuwatunza na kuishi nao kwa urafiki kuliko wanyama wa porini.

Wakati wa utoto wangu nilikuwa napenda sana kucheza nje na marafiki zangu hasa michezo ya kukimbizana na mpira wa miguu kwenye uwanja wa mta wetu. Pia nakumbuka nilikuwa na shauku kubwa ya kusikiliza hadithi za kale kutoka kwa bibi yangu kila jioni. Ambazo zilikuwa zikinihimiza kuwa na ndoto kubwa na kuelewa maadili mema ya jamii. Shughuli hizi za utotoni zini ilisaidia kujenga urafiki wa kudumu na kunipa kumbukumbu nzuri za furaha ambazo na zithamini sana hadi leo ninapokuwa mtu mzima.

Mandhari nzuri zaidi niliyowaikuona maishani mwangu ni yale ya milima mirefu iliyofunikwa na theluji wakati wa majira ya baridi ambapo kila kitu kilionekana kuwa na rangi nyeupe safi na yenye kupendeza sana. Pia nilivutiwa mno na mandhari ya buga za wanyama wakati wa jua linapozama. Kwani mwanga wa jua hutoa rangi nzuri ya machungwa inayongaa juu ya nyasi ndefu na miti ya asili. Uzuri huu wa asili unanifanya nitafakari umuhimu wa kulinda mazingira yetu ili mandhari kama haya yaweze kufurahisha vizazi vijavyo na kuendelea kutoa utulivu wa akili kwa kila mtu anayeyatembelea.

Ndio, mimi hupenda kutoa sadaka na michango kila ninapopata nafasi kwa sababu na amini ni muhimu kusaidia wale wenye uhitaji katika jamii yetu. Mara nyingi, mimi huchangia katika vituo vya kulelea watoto yatima au kutoa misaada ya chakula na nguo kwa watu walioathiriwa na majanga ya asili. Jambo ambalo hunipafuraha na amani ya moyo. Kutoa michango sio tu kusaidia wengine, bali pia kunatufundisha unyenyekevu na kuthamini baraka tulizonazo maishani mwetu. Huku tukiimarisha umoja na upendo miongoni mwa watu wa asili tofauti.

Katika jamii yangu, ningependa sana kuona maendeleo makubwa katika sekta ya elimu na afya Kwani hizi ndizo nguzo kuu zinazomwezesha kila mwananchi kuwa na maisha bora na yenye tija Ningependa kuona ujenzi wa shule za kisasa zenye vifaa vya kutosha vya teknolojia ili vijana wetu waweze kushindana katika soko la kimataifa pamoja na kuboreshwa kwa huduma za afya vijijini ili kila mtu apate matibabu bora bila usumbufu. Aidha, ninaamini kuwa kuimarisha miundo mbinu ya barabara na upatikanaji wa maji safi kutachochea ukuaji wa uchumi na kuleta usawa. Jambo ambalo litaifanya jamii yetu iwe mahali salama na pa kuridhisha kwa kila mtu moja kuishi kwa amani na upendo.

Mimi hupenda sana wanyama wa kufugwa hasa mbwa na paka kwa sababu wana uwezo mkubwa wa kutoa urafiki na faraja kwa binadamu wanapokua nyumbani. Aidha mimi huvutiwa pia na wanyama pori kama vile tembo na simba tunapowaona kwenye buga zetu kwani wanaonyesha nguvu na uzuri wa kipekee wa asili yetu ya Afrika. Kupenda wanyama kunanifanya nidhamini umuhimu wa kuhifadhi mazingira ili viumbe hawa wote waendelee kuishi kwa amani, jambo ambalo huleta usawa katika mfumo wa ikolojia duniani kote.

Mimi hupendelea chakula chenye ladha ya viungo na ukali kiasi kwa sababu ladha hiyo huamusha hamu yangu ya kula na kufanya mlo uwe na mvuto wa kipeke. Napenda sana milo inayotumia viungo vya asili kama tangawizi, vitunguu saumu na pilipili manga kwani mchanganyiko huu huleta harufu nzuri na latha inayoka mdomoni kwa muda mrefu. Ingawa wakati mwingine mimi hfurahia ladha tamu ya matunda, bada ya mlo mkuu, chakula chenye ladha kamilifu ya chumvi na viungo ndicho chaguo langu la kwanza kila siku kwa sababu hunipa kuridhika kwa hali ya juu.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusu mawasiliano ya kitaalamu, na usimamizi wa muda, kwa sababu yalinifundisha jinsi ya kupanga majukumu yangu kwa ufanisi na kushirikiana vyema na watu wa asili tofauti. Kupitia mafunzo hayo nilijifunza mbinu mpya za kutatua changamoto mahali pa kazi bila kusababisha msuguano. Jambo ambalo limeongeza sana tija yangu na kujiamini ninapotekeleza majukumu magumu. Ninaamini kuwa mafunzo ya mara kwa mara ni muhimu kwa kila mfanyakazi ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia na mbinu za kisasa za utendaji. Hali inayopokelea ukuaji wa haraka, wa kitaaluma na mafanikio ya muda mrefu katika kazi yoyote.

Mara nyingi asubui, mimi hupendelea kula mlo mwepesi lakini wenye nishati kama vile kikombe chachai ya rangi au maziwa ikiambatana na vipande vya mkate, andazi au mihogo ya kuchemisha. Wakati mwingine, mimi hupenda kula matunda kama ndizi au parachichi ili kupata vitamini zinazo hitajika kwanzia siku kwa uchangamfu na nguvu. Sababu ya kuchagua mlo huu ni kwamba hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye uwezo wa kuzingatia majukumu yangu ya kazi bila kuhisi uchovu wa kushiba sana. Huku nikisubiri mlo mkuu wa mchana.

Mimi ni mtu wa kuwahi kila wakati kwa sababu ni namini kuwa kuwahi ni ishara ya heshima kwa muda wa wengine na nidhamu ya hali ya juu katika kazi na maisha ya kijami. Kufika mapema kwenye mikutano au miadi, kuna nipafursa ya kutulia, kujipanga viema na kuanza majukumu yangu bila haraka wala shinikizo lamsongo wa mawazo. Haitha kuwahii kuna nisaidia kujenga sifanzuri na kuwaminika na wenzangu. Kwani inonyesha kuwa niko tayari na makini na kile ni nachokifanya. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa mafanikio ya muda mrefu katika taluma yoyote.

Mara nyingi mimi hupenda kucheza na marafiki zangu wa karibu na ndugu zangu. Kwa sababu tunashirikiana mambo mengi yanayofanana na tunafurahia kutumia muda wetu wa ziada pamoja Tunapokutana mara nyingi tunacheza michezo ya ubao, michezo ya video au hata mpira wa miguu nje Jambo ambalo hutusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wetu wa kijamii kucheza na watu ninaowaamini kunanifanya nijisikie huru na mwenye furaha kwani tunapata nafasi ya kucheka, kutaniana na kutengeneza kumbukumbu nzuri ambazo hudumu kwa muda mrefu katika maisha yetu ya kila siku.

Mimi hupendelea kuvyolea au kupunguza nywele zangu mara moja kwa mwezi ili kuhakikisha kuwa zinabaki katika hali ya usafi na nadhifu wakati wote. Utaratibu huu unanisaidia kuthibiti ukuwaji wa nywele zangu kulingana na mtindo ninaoupenda. Huku nikitumia mafuta na sabuni maalumu kusafisha ngozi ya kichwa ili kuzuia muwasho au mba. Ninaamini kuwa utunzaji wa nywele ni sehemu muhimu ya usafi wa mwili na unachangia sana katika kuongeza kujiamini ninapokuwa kwenye shughuli zangu za kila siku au ninapokutana na watu kazini na kwenye jamii.

Moja ya matendo ya wema niliowahi kufanya na yanayonipa faraja hadileo ni pale nilipo msaidia mwanafunzi mmoja aliye kuwa akihangaika kupata vifaa vya shule kwa kumnunulia madaftari na sare mpya. Pia mara kwa mara mimi hupenda kutumia muda wangu waziada kuwafundisha watoto wa mitaani mbinu za kusoma na kuandika. Kwa sababu ninaamini kuwa maarifa ni zawadi bora zaidi unayoweza kumpa mtu mwingine kufanya matendo haya, kuna nifundisha kuwa mkarimu na kuna nionyesha kuwa hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Huku ukijenga jamii yenye upendo na mshikamano wakweli.

Ndiyo, mimi napenda sana kukimbia kwa sababu ni moja ya mazoezi bora zaidi yanayo saidia kuimarisha afya ya moyo na kuupatia mwili nishati ya kutosha kwa ajili ya majukumu ya siku nzima. Kawaida, mimi hupendelea kukimbia nyakati za asubui na mapema ili kufurahia hewa safi na utulivu wa mazingira. Jambo ambalo hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha uwezo wangu wa kufikiri. Kukimbia kuna nipa nidhamu ya hali ya juu na kuna nifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya bora. Hivyo, nimekua nikijitahidi kufanya hivi angalau maratatu kwa wiki ili kudumisha utimamu wa mwili wangu.

Ndiyo, mimi napenda sana kwendesha baisikeli kwa sababu ninjia nzuri ya kufanya mazoezi huko ni kifuraiya mazingira ya nje na kupata hewa safi. Kawaida, mimi huendesha baisikeli nyakatiza mwisho wa wiki kwenye barabara tulivu au bugani, jambo ambalo hunisaidia kupumzisha akili na kuimarisha misuli ya miguu yangu. Pia kwendesha baiskeli ninjia rahisi na rafiki kwa mazingira ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na ninamini kuwa mchezo huu unajenga tulivu na nidhamu ya mwili. Hivyo kufanya kuwa sehemu muhimu ya mfumo wangu wa maisha yenye afya.

Mimi hupenda kupiga picha mara kwa mara, hasa ninapokuwa na familia yangu au marafiki katika matukio muhimu kama sherehe za kuzaliwa na mahafali. Kwa kawaida, mimi hupiga picha angalau mara mbili au tatu kwa wiki ili kuhifadhi kumbu kumbu za maeneo mazuri ninayoya tembelea au chakula kitamu ninachokula. Ninaamini kuwa picha ni njia bora ya kutunza historia ya maisha yetu. Kwani, huturuhusu kuangalia nyuma na kufurahia nyakati nzuri tulizo pitia. Huku tukishiriki furaha hiyo na wengine kupitia mitandao ya kijami au albamu za picha za nyumbani.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu nilihamia mjii mwingine kutafuta fursa bora za masomo na ajira. Ingawa, badoni na mapenzi makubwa na kijiji changu nilikokulia na kupata malezi yangu ya awali. Maisha ya sasa yameni lazimu kuishi mjini ambako kuna huduma bora za kijamii na miundo mbinu ya kisasa zaidi. Hata hivyo, mimi hupenda kurudi nyumbani mara kwa mara wakati walikizo ili kusalimia ndugu marafiki na kufurahia utulivu wa mazingira ya asili ambayo huwasi ya pati mjini. Jambo ambalo hunipa ngu vumpya ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda kununua vitu kwa kutumia simu yangu mara kwa mara kwa sababu ninjia rahisi na yaharaka inayoni okoa muda mwingi wa kuenda madukani. Kupitia programu mbalimbali ya ununuzi ninaweza kuagiza bidha kama nguo, vyakula na hata vifaa vya nyumbani nikiwa nimeka mahali popote. Na kisha kufanya malipo salama kupitia huduma za pesa kwa njia ya mtandao. Faida kubwa ya kutumia simu ni uwezo wa kulinganisha bei za bidhaa kutoka kuo wa uzaji tofauti kwa urahisi. Jambo ambalo hunisaidia kufanya mamuzi bora ya kifedha na kufuraiya ofa mbali mbali ambazo mara nyingi upatikana mtandaoni peke.